Haya, napendelea kuandika. Hii ni kwa sababu, nikiandika, naeza kuelewa sana. Halafu tena nikiandika, unabakisha maneno hayo kwenye kitabu chako, unaweza kuelewa zaidi. Hili wakati mwingine unapokuja kusoma, utaelewa kile ambacho uliandika kwenye kitabu. Hasa, ukiweza kuandika, maneno hayo yanaweza kubaki kwenye akili yako kwa muda murefu. Teno, ukiweza kuandika, maneno hayo yatabaki kule kule kwenye kile kitabu chako. Na kumbuka hicho kitabu, unaweza kitumia miaka nenda, miaka rudi, miaka nenda, miaka rudi. Sasa, mimi naeza pendelea kuandika. Kwa sababu ya kwanza, maneno hayo hayachafuki. Ya pili maneno hayo yanaeza baki kule kule hili ukirudi wakati mwingine utaka kusoma unayapata. Ya tatu ukiandika akili yako inaeza kuwezesha haya maneno yabaki kwenye akili kwa mda mrefu kulingana na wakati umesoma bure bila kuandika. Halafu kuandika inaweza kusaidia pia kumanufacture kuunda vitu vingi katika faktori zetu katika injinia wetu wanaweza unda hizo vitu.

Changamoto za kazini ni sehemu isiyo epukika ya maisha ya kita alamu. Zinaweza kuasiri ufanisi ya afya ya kiakili, mfanya kazi. Moja ya changamoto ni shinikizo la muda na mrundikano wa kazi. Katika ulimwengu wa sasa, wenye kazi, wafanyakazi, hujipata wakibaliana na makataa. Zisizo husiliana, hii upeleka msongo wa mawazo na wakati mwingine kufanya kazi chini ya kiwango. Suluhisho hapa ni usingizi bora wa muda ambapo mfanyakazi anapaswa kugawa majukumu yake. Katika vipande vidogo vina vyoweza kutekeleza na kuweka vipa umbele na mambo muhimu zaidi. Pili. Kuna changamoto ya mawasiliano. Mawasiliano mabaya katika usimanzi na mfanyakazi. Au kati ya wafanyakazi wenyewe husababisha kutoelewana migogoro na kupotea na tija. Maelekezo ya napo semekana au ya napokuwa na utata, kazi haiwezi kwenda sawia ni muhimu kwa mashirika kuweka mifumo ya wazi kuwasiliana na muhudani wa kuuliza maswali na kutoa marejesho ya mara kwa mara. Tatu, mazingira ya kazi na mabadiliko ya teknolojia. Teknolojia imebadilisha kabisa kazi. Kazi imebadilika kabisa na wafanya kazi wasio endana na mabadiliko kama haya hujipata wa kibaki nyuma. Hii inaleta hofu ya kupoteza kazi au hisia kutokuwa na uwezo wa kupata kazi ingine. Aiza mazingira ya kazi yenye sumu ambapo kuna fitina, upendeleo, unyanyasaji, ufanya kazi kuwa mzigo, badala ya kuwa sehemu ya kujiendeleza, kujifunza. Mwendekezo katika kukuza akili ya kihisia ni muhimu katika kukubaliana na mazingira ya kujidumu, amani na moyo watija kazini.

Mimi huwa natumia njia ya uma ya usafiri. Kwa sababu njia ya uma ya usafiri, iko na vitu mingi. Hapo hivi ukiweza pata gari kama basi inabeba watu hamsini. Basi hilo, hapo ivo unaweza soma vitu mingi za kimaisha. Vitu mingi za kimaisha kama adabu, kushimu watu, kushimu tabia za kila mtu. Na pia hapo kwenye basi akuna utabaka kila mtu ana kiwango kinachofanana So kwa hivyo nikipanda basi kama njia yangu ya usafiri ya kila siku. Nitakuwa nimeongeza mafunzo yangu. Kwa sababu kila siku nikipanda basi napatana na watu tofauti tofauti katika basi hilo. Tukipatana kule tunaleta mazungumzo kama vile ya katiba yetu ya nchi, siasa, michezo, utamaduni, sherehe. Kwa hivyo kitambo nifike kazini nitakuwa nimesoma mengi kwenye basi hilo halafu pia njia hii yangu ya usafiri ya basi njia yangu ya uma ya usafiri wa basi. Ninapoketi kule ni kwenye basi saa zingine napata mama mjamzito ama mama mwenye ako na mtoto mdogo anataka kuketi, hakuna nafasi, utapata nimemsongea, ameweza kuketi. Na akiketi, hapa inamaanisha nimesoma kuna mafunzo nimepata hapa ya kuheshimu watu wakubwa. Watu wenye miaka zaidi ya yangu, nimewaheshimu. Mimi sasa kwa hivyo natumianga njia ya basi katika usafiri wangu. Kwa sababu ni haraka tena kufika kazi, hakuna kuchelewa, unafika kazi kwa mapema na kwa njia ipasavyo.

Mimi napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli, baiskeli napenda tena sana kabisa. Kitu inafanya nipende kuendesha baiskeli, ya kwanza ukiendesha baiskeli, unaeza kujifurahisha. Ukiendesha baiskeli tena, unajenga mwili wako kiafya. Hapa kwenye miguu yako itakuwa na nguvu. Utakuwa hata ukikimbishwa usiku kwa giza na mwizi, ama tuseme unaenda kukimbia kama mashindano utapata miguu yako iko na nguvu, misuli imejengeka vizuri. Hapo hivo, unatoka mbio, unakimbia mbio kabisa. Hauwezi simama. Halafu, baiskeli kitu napendea baiskeli ni bei rahisi ukienda kununua, sio bei kali kama ukienda kununua gari ama ndege, ama helikopter. Baiskeli ni bei rahisi mtu anaweza anaweza nunua tu. Na ikuwe inamsaidia. Halafu mi napenda kuendesha baiskeli kwa sababu wakati ninapokuwa sina kitu la kufanya kitu cha kufanya, huwa nasikia niendeshe baiskeli, huwa natamani nahisi niendeshe baiskeli. Baiskeli napenda baiskeli sana. Ya kwanza tena kitu tena inafanya nipende baiskeli, hauhitaji kulipia kuenda kufunzwa. Rafiki yako anaweza kufunza na hiyo itakuwa imekutolea gharama kidogo kwa maisha. Halafu, hii baiskeli tena inakuwanga, inapatikana kiurahisi. Sio lazima utumie mafuta. Unaeza endesha tu hivo na uweze kufika mahali ulikuwa unataka bila mafuta. Bora baiskeli yako iko tu sawa, we utafika pahali ulikuwa unaenda. Halafu, kitu ingine tena inafanya nipende kuendesha baiskeli, baiskeli haina mahitaji mingi kama gari. Gari lazima upeleke kwa fundi kila wiki. Na unatumia pesa mingi tena kupea huyo fundi wa kuangalia gari lako kama liko sawa. Lakini baiskeli haina shughuli mingi. Inahitaji tu unaweka oili kule kwenye girisi, unaweka girisi kule kwenye chaini. Kwenye ile kimbo lake. Unaweka tumafuta tudogo ya kulainisha iwe nyororo kuwa nyepesi ili unapoendesha iweze kukimbia kwa kasi. Kulingana na venye mtu wa gari, lazima achukulie gari yake fundi. Fundi aende aeke, aende waichokore, so si, unaona baiskeli ndio kwa maana napenda baiskeli ni rahisi sana, haina mambo mingi sana. Hiyo ni rahisi kabisa.

Haiya basi, mimi nawezapenda kushiriki katika mahali mingi pakuenda. Nawezataka kuenda wapi? Nawezataka kuenda mjini, nawezataka kuenda baharini. Yaani nina mahali mingi sana ya kuenda. Hapa ninawezaenda mahali mingi sana. Hey, mimi napenda raha. Raha, raha, raha, raha. Raha mpwito, mpwito. Kila mahali mimi nataka kuenda. Mahali popote nataka kuenda, bora kuna raha. Lazima niende. Haya. Lakini sana sana. Nimekuwa nikitamani kuenda baharini. Niwezekuchezea maji ya bahari yanao. Kwani baridi, manyenyevu na. Yaani kuna ile raha ya kuchezea maji ya baharini. Hiyo maji inakuanga mzuri sana. Kwanza wakati kama wa adhuhuri hivi. Jua imechomoza kule inachoma, inachoma utosi, unachome inachoma. Hapo sasa unaweza tamani ata kuenda hapo barini. Halafu sasa mimi tena, ningeweza. Nikikumbuka tu vizuri. Ama tuseme nikifika huko baharini. Nataka tu kuenda yaani kuchezea hiyo maji. Nikichezea hiyo maji, nikiokota nyumba za konokono, nikichezea nyumba za konokono, nikiokota. Nikichezea mimi na mpenzi wangu hapo tukichezea maji, tukimwagiana maji. Kwenye kichwa, kwenye mgongo, miguuni, yaani kila mahali tu tuna mwagiana maji. Ndiyo raha iweze kukua ya kufanya nini, tuseme, ya kufurahisha yaani yenye mpwito mpwito kule kule kule ya nawezapenda kuenda kwenye sherehe kama hizo. Nikienda huko hivyo lazima mimi niende na niende na nani? Nawezapenda kuenda na mamangu na dadangu lakini sana sana lazima niende na mpenzi wangu. Ndiyo tukienda baharini tunavalia nguo za kuogelea tukiwa hapo kama mimi na mpenzi wangu tunacheka. Tunafurahia tukichezea maji tukimwagiliana maji kwenye mguu. Tukifanya nini? Tukifanya kila aina kila kitu ndiyo tuweze kufurahia, juu furaha ndiyo kitu ya maana kwa hii maisha. Bila furaha, maisha inawezakuwa mbaya sana. Na kila mtu, lazima tu anapenda raha. Kila mtu anapenda raha kwa hii maisha. Ni wachache tu, wenye hawapendi. Mimi hata nikienda huko, sitapumzika. Nitafika tu, kama nimechange, kama nishatoa nguo. Nimeenda kuvaa nguo ingine ya kuogelea. Halafu nikishaogelea sasa hapo hivyo, mimi nitakuwa tunajivi, najienjoy, najipiga tu kifua kule kwenye maji nachezea maji na miguu na mikono, narusharusha mikono. Niweze kutembea, mimi naweza tembea huko kila mahali, kila mahali. Tunawezaenda kila mahali. Hakuna kupumzika iwe usiku, iwe ni mchana, yaani nitakuwa tu natembea. Ndiyo wakati nitakuwa narudi kwetu, kwetu nitakuwa nimefurahia ya kutosha mpaka sitakua na ile hamu tena ya kuenda huko sana kama saai venye nikona hamu ya kuenda uko baharini kuongelea sana kwa sababu sijawai fika kule baharini.

Mimi kulingana na mimi wakati wa kufuraha sasa venye mii huwa najifurahisha. Mimi nikitaka kujifuraisha senye nina furaha utajua tu. Apo naendanga nawasha redio. Nikiwasha redio natafuta ile wimbo mzuri mzuri yenye inanifuraisha. Alafu sasa mi naanza kudance nadance. Naeza densi kule naeza katika, nikivunjika kiuno, nikitingiza kiuno, hapa nakule, haku na kule. Mpaka wakati nitaskia, enyewe nimechoka. Hapo sasa nakuwa nimeshachoka. Tena saa zingine nikitaka kujua mimi nimefurai. Alafu venye mi huwa najifuraisha saa zingine. Nachukuwa chakula kitamu, chakula kitamu kabisa kama keki, soda, mkate. Mchele, pilau, avakado, ndizi, yani chakula yote, napanga kwa meza. Alafu nikishapanga kwa meza. Naanza kukula, nakula, nakula, nakula, nakula, nikijifuraisha uku na kule, nakula hii, nikimaliza nakula hii, nikimaliza napanda kwenye kitanda, naanza kukatika nakula densi hapo pole pole napiga densi hapo. Mtu anaeza dhania mimi ni mlevi lakini niko tu sawa. Ju mimi napenda sherehe, napenda furaha, mimi naeza furaia kwa njia yote ile lakini kwa hio njia mbili hizo zenye nimesema. Hizo ndio sana. Sana sana hiyo kukatika kwenye kudensi kwenye kitanda. Na nimefungulia mziki na sauti kubwa hio ndio napenda sana. Kabisa kwa yote.

Napenda filamu mingi sana. Lakini, kuna hii moja sasa. Napenda hii moja ya michezo ya baharini. He, chakula za baharini. Filamu hizo nazipenda sana. Wanapoonyesha venye mtu anapika. Mtu anapika chakula za baharini, ambazo hizo chakula zinakuwanga tamu. Hizo chakula unaweza peleka hata kwenye harusi. Hata hizi hoteli kubwa kubwa. Bado hizo chakula zinapelekwa huko. Halafu, tena napenda filamu hizi za watu wazungu. Hao wazungu huwa wananifurahisha sana kimaisha na pia wananipea funzo. Kwa sababu kuna venye maisha ya hao, kuna venye yako tofauti kiasi na maisha ya kiafrika, yetu ya kiafrika. Mimi napenda kuwaona sana ya. Ukifuatilia vile wanaishi, ukifuatilia vitu vya teknolojia ambayo wameunda vitu kama mashini za kuosha nguo, mashini za kupanguza nyumba, mashini zinazo kufaa husaidia kazi yoyote ile unataka kufanya. Hizo mashini zinaeza kusaidia. Halafu tena napenda kuona. Napenda tena napenda filamu za harusi. Napenda harusi. Juu mimi ni mtu mwenye napenda. Napenda pia harusi. Harusi huwa inakuanga mzuri sana. Hizo filamu za harusi. Bibi harusi anakata keki. Anapea bwana harusi. Bwana harusi anakata keki. Anapea bibi harusi. Mambo kama hayo huwa nayapenda sana. Kwa sababu ukikaa hivi ni furaha tu. Kila mahali ukienda kugeuka kando unaona mwenzako anafurahia. Ukienda kugeuka kando tena huo wakati mwingine unapata mwenzako tena anafurahia. Haya haya maneno ya harusi mi hunifurahisha haswa sana tena sana sana. Kwanza hapo kwa harusi unapata umeletewa vitu mazawadi pocho pocho. Umeletewa kitanda, umeletewa mtungi, umeletewa vyombo vya nyumbani, umeletewa vitu kama mitungi ya kuweka maji, unapewa pesa, wazazi wanakubariki, kila mtu anakubariki. Yaani maneno hayo kama ya harusi, hukuwanga sawa, kabisa, hapo hivo, kwanza vyakula ndio vinafanya watu wakuje harusi na napenda harusi juu ya chakula. Chakula cha harusi zinakuanga vimepikwa vitamu vitamu vitu kama keki. Keki kwanza ndio inafanya kabisa nipende harusi kwa sababu keki mimi huwa nakula keki wakati wa harusi ama wakati naenda sherehe kubwa kubwa. Lakini nikiwa kwangu sikuli keki kabisa nakula mara moja. Mara moja kwa mwaka ama mara moja kwa mwezi.

Mimi kulingana na mimi na akili yangu na uwezo wangu wa kufikiria. Nikipata mtu mwenye anaanza kazi, kitu ya kwanza, lazima nimuulize, kitu naeza, muuliza, hapo pahali anataka kuanza kazi. Anataka kuanza kazi wapi? Kazi tuseme kama anataka kuanza kazi ya kuuza matunda. Nitamuuliza? Paali, unataka kuenda kuanza kazi ya kuuza matunda. Kuna watu huko kwanza juu. Kuuza matunda lazima upate paali watu wengi wako alafu kulingana hata wachana na paali watu wako njia ya usafiri. Njia ya usafiri iko usawa. Juu lazima njia ya usafiri ikuwe sawa ndio watu waeze kufika pahalo huyo mtu anafanya kazi yake ya kuuza tuseme ni matunda. Lazima njia ya usafiri ikuwe sawa ndio watu wanafika haraka. Anachukua kitu chenye alikuwa anataka kama ni matunda. Kilo kumi anachukua matunda kilo kumi anarudi kwake. Halafu kitu ingine nitamuuliza, lazima aangalie venye soko ya iyo bidhaa anataka kuuza hiko. Kama ni wakati ambapo matunda, tuseme anauza matunda na matunda hayana faida sana, nitamushauri awache. Lakini kama matunda yako sawa, iyo wakati, iyo masaa, matunda iko sawa, nitamwambia afanye. Ju apo atakuwa ameshapata matunda ziko sawa, kila kitu iko sawa. Njia itakuanga sawa. Watu wakiwa wanaeza nunua iyo iko sawa. Njia ikiwa sawa mambo iko sawa. Soko ikiwa sawa mambo iko sawa. Kitu ingine nitamuuliza ako na pesa ngapi ya kuanzisha juu hapo hivo lazima akue na pesa ya kuanzisha. Hizo matunda lazima akue na pesa ya kwanza ya kujenga duka akue na pesa ya kuenda kuvuna hio matunda ama kununua alafu akue na pesa ya kufanya. Tuseme kama matunda imeharibika na watu hawakununua So, lazima nitamuambia akuwe na pesa ingine tena kando yenye itamsaidia hio matunda ikiaribika aenda alete ingine hata kama hakupata faida kwa yenye ilikuwa imeharibika. Lazima tu ajipange, aenda apate pesa ingine yenye ataletea matunda ingine ndio watu wanunue. Na kabla ajaanza tena nitamuliza kama ako na paali anaeza akieka rekodi ya vitu ambazo atakuwa ameuza kila siku. Lazima akue na kitabu paali atakuwa anandika leo nimeuza matunda ngapi ishirini, nimepata pesa ngapi elfu nane, leo nimeuza matunda ngapi matunda hamsini, nimepata faida ya pesa ngapi elfu kumi na mbili. Hivo sasa ndio nitamuuliza vitu kama hizo nitamuuliza kama anataka kueka vitu zake. Anataka kuuza vitu gani tena. Juu lazima tena nimuulize vitu zenye atakuwa anauza. Ama vitu atakuwa anafanya kazi yake. Lazima ikue haina watu wengi wenye wanafanya. Juu watu wakiwa wengi wenye wanafanya atakuwa anapata faida kidogo sana kwa siku So lazima nitamuambia. Atakuwa anafanya. Nitamuambia achaguwe kazi yenye akianza watu si wengi ndio akuwe anapata faida mingi kila siku. Juu akichagua yenye watu ni wengi atakuwa anapata pesa kidogo sana.

Mimi, mimi huwa naoga mara kumi kwa siku. Ya kwanza. Haa, mimi saa zingine huwa naoga mara kama sita hivi kwa siku. Naoga ya kwanza, asubui kabisa ni kiamka. Naoga. Ikifika saa ngapi? Saa nne unusu. Naoga. Ikifika saa sita, naoga, sasa hapo naoga sana. Hapo huwa naweka maji mingi kwa besheni. Naweka na sabuni mingi sana. Maji na sabuni inakua mingi kwa sababu hapo sasa unapata ni wakati jua imechomoza huko inachoma kabisa, inachoma utosi mpaka unasikia kurudi kwa nyumba hapo sasa mimi naendanga kuoga hapo saa sita hapo naoga sana hapo newezakaa kwa bafu dakika kama ishirini hivi alafu ikifika saa nane tena, tena nachukua sabuni na maji mingi, tena naoga mpaka nichoke, naoga mpaka nisikie mwili unataka kugandana ju ya baridi ju, kwa sababu nikitoka nje jua ni kali sana. Alafu, ikifika saa, saa tisa, saa tisa hapo hivo saa tisa, saa kumi, hapo hivo, saa kumi ya jioni. Naoga tena, sasa hapo, tena hapo naoga lakini sasa hapo sitakaa sana kwa bafu, hapo maji ni kidogo na sabuni ni kidogo. Ni kutoa tu, uchafu kidogo, kidogo na jasho alafu, ikifika saa kumi na mbili, saa moja lazima tena, nioge, nioge, sasa ndo niende kwa kitanda. Ju unapata po maybe nilenda kutembea, nimerudi, nimechoka, nanuka jasho, nikona uchafu mingi, slip, hapo hivyo vitu nilikuwa nimevalia miguuni, patapata zangu zimechafuka. Sasa hivyo ikifika saa kumi na mbili huwa naenda naoga tena, ndo nikiingia kwa nyumba, nikienda kulala nalala nikiwa freshi, freshi, freshi sana.

Umewai safiri palipengi sana palipazuri. Kama ya kwanza nimesha wai safiri kuenda baharini. Nikapunga hewa kule, nikajienjoy kule, nikapigia sherehe yangu safi. Na pia nikaweza kufurahia. Mambo kule yalikuwa shuari. Huko baharini kuna chakula vya baharini kama vile mnazi. Mnazi ulikuwa mtamu sana. Ulikuwa unapewa hivi, ukienda kuonja, unasikia ni kama roho inataka kuchemka. Mnazi ni mtamu sana tena. Unafaida mingi kwenye mwili, unasaidia mwili kumpa vitu vingi, unasaidia mwili kufanya tu mambo mingi. Pia na afya inaongeza afya ya kimwili. Afya yako inaiza kuwa nzuri. Afya ukikuwa ukikunywa juisi ya mnazi, mnazi inakusaidia kuongeza afya yako ya kimwili. Alafu tena, pahali nimewai safiri pazuri nilienda kuona wanyamapori. Wanyamapori wale walikuwa wazuri, nilipatana kama mmoja, anayeitwa chipanzi ama nyani. Nani hawa nikuwa nawapa njugu wanakula, nawapa ndengu wanakula, na wapa ndizi wanakula Aswa walinifahisha sana. Hawa wanyama walikuwa wazuri. Mpaka nilitamani nichukue mmoja nimlete kwetu. Hili akuwe rafiki yangu tukuwe tukilala na yeye. Tukicheza na yeye usiku. Tukiweza kuona mpira kwenye televishini ya mamangu. Huko porini wanyama walikuwa wazuri kina simba walikuwa nyati walikuwa wanyama wengi wengi walikuwa huko walikuwa wanapendeza huko niliweza kuwa na furaha sana, kwa sababu mambo ya likuwa shuari vitu vilikuwa sawa mambo yalikuwa tu yanafurahisha kabisa hapa hapakukuwa na la hasha la kusema sijui mbona sikufurahia porini wanyama ni wazuri utaeza kuona simba uweze kuona nyati uwezekuona swara uwezekuona pundamilia uwezikuona mpaka nguruwe ambao ukikaa kwa nyumba uweziwaona.

Mimi huwa napenda kuvaa saa, saa inakuanga mzuri sana. Saa inanisaidia nikitafuta, nikielekea kwa njia, na angalia ni saa ngapi. Ina nisaidia najua wakati ninafaa kufika mahali, ama wakati naamka, wakati nataka kufanya kazi zangu za nyumba, na angalia ni saa. Sasa ndio kwa maana, napenda kuvaa saa. Saa yangu ni mzuri sana, na huwa inanisaidia wakati mwingi, nikitaka kujaribu kuangalia saa. Mimi huwa napenda saa, saa huwa na ivaa, kwanza saa yangu napenda saa nyekundu. Nyekundu huwa inanifurahisha sana kwa sababu ya jinsi ilivyo tengenezwa huku na kule. Na pia hii saa naipenda kwa sababu ni ndogo, inanisaidianga, sio mzito, ni nyepesi tu naweza vaa wakati wowote, naweza tembea nayo kila mahali pahali naenda, naweza ibeba tu, nyepesi sana.

Ee, napenda asali. Asali naipenda juu ni tamu. Asali tena inajenga ina afya ya mtu, inasaidia mtu, anaeza kuwa mzuri, inaongeza afya mtu. Napenda asali, ju tena iko na sukari, ni tamu kila. Ukilamba asali ni tamu, alafu inaongeza afya mtu, inakinga magonjwa. Asali nitamu hasua sana. Kwanza ukilamba asali ni tamu sana. Mi napenda kulamba asali ju ni tamu. Alafu asali ni nzito, ni nzito kuliko maji, ni tamu, na pia ni dawa, na pia unaeza husaidia kuhifadi chakula kama nyama, ukiweka nyama, ukitumbuiza nyama kwenye asali, nyama hiyo inaezaka muda mrefu bila kuharibika, hiyo nyama haiwezi patwa na virusi.

Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kama kujenga nyumba kupata pesa nikipata pesa mingi kwenye kazi yangu nieze kuongeza vitu ninavyouza. Kama mimi, nauza viatu. Hasa nikipata pesa nataka nipate pesa mingi niuze hizi viatu. Halafu malengo ingine ya hii kazi yangu nataka niongeze kazi yangu ikuwe kubwa nikuwe naleta viatu mingi nauzia watu. Sio kama sahii niko na viatu kidogo nikipata pesa mingi naongeza watu. Alafu malengo kwa kazi yangu nataka kazi yangu ikuwe ya kudumu. Kazi yangu nifanye hii kazi mpaka siku ambayo nitazeeka. Wajukuu wangu tena wakuja waendeleshe. Tena vitukuu wangu wakuja waendeleshe. Nataka hii kazi ikuwe kazi ya kudumu. Alafu hii kazi yangu ina malengo nataka nikiongeza kazi yangu ikuwe kubwa. Niweze kuajiri vijana wa mtaa yangu. Vijana wa mta yangu nataka ni wapee kazi. Ili waweze kufanyia familia zao malengo yanaofaa mahitaji ya familia.